Mimi kwa kawaida huwa na lala masaa nane hiyo ni kama kutoka saa nne wa siku adisa kumi na mbili. Asubui na hiyo kulala masaa nne uwa inanisaidia sana kwa sababu ndapata usingizi wa naotosha mchana mzima sitakuwa na usumbuko usingizi ama uchovu ama kuumwa na kichwa ama tatizo yoyote nayokumba mtu wakati ajalala usingizi wa kutosha. Mimi huwa naakikisha nimelala usingizi wa kutosha. Ilini wezi kua na siku mzuri nasiku yenye mafanikio na siku i Hainisumbui Kwa maumivu ama kuchanganyikiwa.

Laa, mimi siishi mahali nilipo zaliwa. Kwa mfano mimi niliezaliwa katika county ya machakos. Mtaa unaitwa masi Masi ndiyo nyumbani na masi ndiyo mahali ilimo katika kitambulisho changu lakini kwa sasa mimi naishi katika county ya kajiado County huko masaini. Kwa sababu za kazi familia kwa sababu mamangu shangazi zangu wote wako nibidi nitoke ni mahali nilipo zaliwa.

Mimi napenda kusoma vitabu za kihistoria. Vitabu hizi ni vitabu zinavyoelezea historia ya mtu, ya mahali ya nchi fulani ama ya kikundi fulani. Historia huwa inaangazia mambo ya ukweli kuhusu kitu kinachozungumziwa kwenye kitabu hicho. Historia hii inakuanga kusimulia, inanisaidianga sana kujua mambo ama pia jamii tofauti tofauti na watu pia mbali mbali. Napenda sana kuto, kusoma vitabu vya aina hizo, kuongeza mawaidha yangu binafsi.

Naamu mimi naifadhi kitu cha dhamana kitu icho ni mkufu wa dhahabu. Mkufu wa dhahabu niliweza kuachiwa na babu yangu. Nikiwa kijana wa miaka kumi na sita mkufu unapendeza mkufu unangaa. Mkufu naupenda na maisha wote mkufu nakuangaa nimeifadhi vizuri chini ya kitanda changu ambamo ambamo hakuna mtu anaweza kufikia ama kuchukua na kufanya haki kwa sababu ni wa dhamana sana pia naupenda niliyachiwa na mtu niliyependa sana sana.

Leo hali ya hewa ni mchanganyiko wa jua. Na pia kuna mawingu. Kuna joto na hii joto imenifanya kutoa shati langu niko hapa nimevaa kaptula yangu ya timu ya Madrid inayoipenda sana. Hali ya hewa siiipendi sana kwa sababu nisiweze fanya mambo mengi nayotaka kama vile kucheza mpira ama kwenda mahali nakata kusalimia marafiki.

Napenda kupanda mboga shambani leo nitapalilia bustani yangu. Nyanya zinaonekana zina kuwa vizuri tangawizi na vitungu pia vinaendelea sawa. Kazi inanipa amani ya moyo napokuwa shambani ninasahau masumbufu ya kila siku ninafurahia kuona mimi ikikuwa ni kama kulea watoto lazima ninyunyuzie maji leo chua limekua kali ntavuna nyanya wiki ijayo zimeiva omba nipande pia miwa mwingine ili bustani iwe nzuri zaidi shuguli hii ni ya burudani yangu bora.

Mimi shuguli zangu za wiki ndio inategemea niko wapi hama niko na kina nani. Sana sana jumamosi inakuanga siku yangu ya kuenda kutembelea marafiki zangu hushiriki na wao baada ya wiki mrefu ya kazi. Siku ya jumamosi tunaendanga inje kama wavulana. Tunaenda kutembea tunaenda kujiburudisha. Tunaweza kuenda uko kwenye mahali tunapashanga kinywaji saafi kwa rafiki yetu uyo tukienda hapo tutaweza kukaa, kuangalia mpira, kucheza video gemi. Na pia kushiriki mambo mengi yanayoshirikiwa na marafiki kwa wingi. Tunaweza pia kucheza michezo mingi kujifurahisha. Siku inapo isha wanarudi nyumbani jumapili inakuanga siku ya kuenda kanisani alafu, baada ya kanisa unaezwa kushiriki na familia yako ama mpenzi wako, sana sana mimi ushiriki na mpenzi wangu. Kama ayuko karibu ama siko karibu na yeye naendanga kuangalia mpira. Tazama kwenye uwanja ulio karibu na nyumbani.

Ninapo tegemea kuenda sinema inategemea ya muda mgani wa mwaka ama ina sinema mgani zinazoonyeshwa. Mimi naendanga sinema sana sana kama wanaonyeshwa, sinema ninayoipenda ama sinema nilio tarajia kuitazama kwa muda mrefu. Kwa mfano kama kuna sinema inayotowa sehemu ya pili. Iyo lazima nitakuwa tayari kuenda kuona itanibidi niende sinema. Kwa hivyo huwa naenda sinema mara kwa mara, kulingana kulingana na movie wanayo onyesha hiyo siku. Kama waoyeshi inayo furaisha ama yenye nimekuwa nikitaka kuona kwa muda. Basi itabidi niende nika.

Naam, mimi napenda hadithi za ajabu, hadithi zenye kushtua hadithi zenye kusimulia hadithi zenye wanapeanga akili yango. Uchangamfu kwa sababu itabidi nifikirie na kujaribu kuona venye hadithi inavyoendelea kwa akili yangu. Inafanyanga niwe mbunifu kwa sababu lazima nifikirie kila tukio linapofanyika kwenye hadithi lazima pia kifanyike kwenye akili yangu.

Napenda nini kuhusu shirika langu. Shirika langu nalipenda kwa sababu ya utangamano nalipenda kwa watu pia wameungana pamoja. Shiriki hilo linapendeza sana kwa sababu wa utangamano na ushirikiano kwa maombi kati umoja inakuanga na shida. Wengine huji tokeza kumsaidia kutatuwa shida ile. Kwa njia yoyote inayowezekana shirika letu tunasaidiananga sana kuokoleana sana kila mtu anasaidika katika shirika letu na penda sana shirika.

Kila jioni kabla ya kulala tunachofanya cha mwisho kabla ya kulala inakuanga kuomba. Mimi nampenda Mungu na natumai Mungu ndiye amenifikisha. Wali niliko nilimo leo. Penda Mungu sana kwa hivyo nipo karibu kulala ama jambo la mwisho nafanyanga nikienda kulala. Kuomba mwenyezi Mungu anilinde usiku. Na pia kumshukuru alivyonisaidia katikati ya siku halisi kuikashikia mwisho. Bila achari yoyote bila kuumia bila kuwa mgonjwa. Napenda sana kuomba.

La eeh mimi nimewahi jifunza kucheza gitaa nikiwa shule ya upili. Lakini habari nikuwa nilijaribu, niliweza kujua kiasi. Ningeweza kucheza nyimbo rahisi rahisi bila kusaidiwa na mtu lakini baada ya kumaliza shule. Niliweza kusahau kwa sababu sijaipata mtu anaeza endelea kunifunza.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni tukio la kuzaliwa. Kama singezaliwa mimi singekuwa katika nchi hii singekuwa na tukio hizo zingine. Zenye zinafanyika ama zenye zitafanyika katika maisha yhangu. Kuzaliwa tu ndio lilikua tukio gani muhimu katika maisha yangu. Tukio hua nasherehekea kila mwaka. Tarehe ya kumi na tano mwezi wa kwanza wa januari. Ni ambapo ilifanyika. Mwaka wa elfu mbili na tano kwa sasa nimesherehekea tukio hilo mara ishirini na moja.

Naam. Mimi napenda kusoma maoni mitandaomi. Kitu kinachofanya nisome maoni mitandaoni nikwamba kuwa maoni mengi mitandaoni hufuraisha. Ngine yanasisimua na yengine pia anaelimisha. Kuna maoni katika posti zenye niza kuelimesha na watu huendelea kufafanua vitu zilizo kuwa zinaongelelewa. Na kwa hivyo inanipea ngobora na inanielimisha kujua vitu mingi zenyesikuwa najua kuhusu kitu fulani ama kuhusu watu fulani jamii fulani nchi fulani ama pia koso vitukio mbali mbali nchini ama dunia mzima.

Nategemea ni mchezo upi. Kwa mfano kama mchezo wa kadanda ama mpira wa vikapu. Napenda sana mchezo hiyo na mimi ni bora katika mchezo hizo, napenda kuzicheza sana na furahianga. Ninapocheza mchezo hiyo napenda pia kukucheza mchezo zingini lakini, hizo zingine napenda kutazama. Kama mchezo wa kuogelea mchezo wa kuendesha magari mchezo wa kuendesha pikipiki ni micheze inayo furahisha sana ukiyangalia lakini kwa kucheza ina kuwaga na hatari mingi kwa hivyo zinahitaji watu. Waliozoea ama watalamu katika hiyo sekta.

Napenda kula hapi nchi ya nyumbani. Napenda kula kwa hoteli mbali mbali. Kuna hoteli zingine unazo sikianga ni kama ni nyumbani mbali na nyumbani hoteli hizi zinakuanga na chakula mzuri Tatha mzuri harufu ya kunukia hoteli hizi zinapikanga chakula mzuri mzuri chakula hizi ni kama vile pilau ninapo enda kukula nche ya nyumbani. Sana utanipata nikikula pilau au biryani. Kiswahilini amina zipenda sana kwa sababu venye zimetemgenezwa na ladha yake pia. Naipenda sana napenda sana kula kwenye hoteli kama vile I and tell hiteli yenye iko eneo la machacos karibu na barabara kuu ya Nairobi kuenda kitui.

Mimi utotoni nilikuwa napenda kucheza mpira wa kandanda. Mcheza huo nilikuwa naupenda sana kwa mwoyo wangu wote. Mchezo huo niliucheza wakishuleni nilipokuwa natoka shuleni nilikuwa naucheza nyumbani ama wakati ya wikendi. Nilikuwa napenda mchezaohuo na kucheza na marafiki zangu. Mchezo huo nilikuwa napenda sana kwa sababu nilikuwa mbora wake. Napenda kufanya vitu zenye mimi ni bora na stadi napenda sana mchezo wa kandanda napenda pia kuangalia hadi waleo. Si eti ni kitu nilichoacha utotoni kitu hadi waleo nafanya.

Naam, mimi mwenyewe napenda kuena pwani ni marafiki nimetengeneza marafiki wengi pwani napenda pwani kwa sababu iko karibu na bahari napenda bahari sana nipo kuwa pwani napatanga muda wa kujiburudisha, muda wa kupumzika. Na muda pia kupatana na marafiki zangu huwa inachukua muda ndio tuweze kupatana tena, napenda sana kuenda pwani.

Mimi nafurahianga sana siku yangu ya kuzaliwa napenda sana siku nilio zaliwa mimi mwenyewe. Siku hiyo ni siku niliokua nafuraha mingi. Siku hiyo napenda kufurahia kuisherekea kwa njia mbali mbali. Siku hiyo naeza chukua siku kama tatu ili kuisherekea napenda kusherekea na familia na marafiki na saa zingine mpenzi wangu na pia saa ingine pekeangu. Sherehe nilioipenda zaidi ni kama iliopita siku chache tu. Siku hiyo nilisherehe juu niliweza kuekewa na mpenzi wangu, sherehe hiyo nilibaiwa keki ninayoipenda sana iliokua inapendeza sana niliweza kupokea zawadi mingi mingi kutoka kwake. Mimi napenda kupokea zawadi kama vile viatu manukato, nguo, vitu za aina hizo za kupendeza.

Napoanza kazi kitu ya kwanza naanzanga na maombi. Napaanza kazi na maombi uwa inakusaidia sana kufanya kazi hiyo. Yoni kama kufanya kazi vizuri. Kuepuka atari. Maombi ina kusaidia sana kwa kufanya kazi yako. Kufanya maombi. Kabla ujaanza kazi kazi yako itaweza kufanikiwa. Itaweza kupata mazao bora kama ni biashara. Taweza kupata pesa mingi kama ni kazi ya kilimo. Mimea zako zitaweza kupata na kumea vizuri sana. Napenda sana kuomba kabla sijaanza kazi. Tumai pia nyini mwanze kuomba mkianza kazi. Kama mimi venye uwa nafanya nikianza kazi. Pia uwa naambia marafikizangu wa kianza kazi. Mwanze na maompi kama mimi ili sisi wote tuweze kufanikiwa.